Kila asubuhi nikiamka, jambo la kwanza hufanya ni kuosha uso na kusali au kutafakari kidogo ili kuanza siku nikiwa na utulivu. Baadaye hunywa chai au kahawa na kula kifungua kinywa chepesi. Napenda kuamka mapema mara nyingi saa kumi na moja au saa kumi na mbili asubuhi ili nipate muda wa kupanga shughuli za siku kabla ya kuondoka nyumbani. Mimi huhakikisha nimejiandaa vizuri na nimepanga vipaumbele vyangu asubuhi hunipa nguvu na motisha kuanza siku kwa bidii.